Ya, napenda mvua. Napenda mvua kwa sababu katika imani yangu. Yakidini zaidi. Tunaamini kwamba mvua ni baraka kutoka kwa mungu. Kwa hio mvua inavyonyesha, inaleta baraka. Inakuja na baraka nyingi. Baraka kwa wakulima katika mazao yao. Baraka kwa viumbe hai na mimea vinapata maji. Ya, kwa hivo mvua ni nzuri. Napenda sana mvua.

Mwezi wa mwaka ninaoupenda zaidi ni mwezi wa kumi na mbili kwa maana mwisho wa mwaka. Kwa sababu inakua ni kipindi cha likizo, tunapata muda wa kukutana ndugu, jamaa na marafiki nyumbani kama familia. Na kubadilishana mawazo mbalimbali juu ya maswala yote yaliyotokea mwaka mzima. Huwa n kiipindi ambacho cha kuburudika, kufurahika na ndugu jamaa na marafiki. Ni kipindi kizuri sana cha mwaka.

Naziandaa ripoti zangu za kazi kwa kuziweka katika mfumo wa soft copy au hard copy naweza nikaandika na kuorotmdhesha ripoti zangu vizuri kabisa labda katika daftari au naweza ni kaziandika kwenye kwenye komoyuta nikaziifadhi kwenye komptuta ili ziweze kutunzika vizuri zisipote.

Somo la sayansi ni nalolipenda zaidi ni biolojia. Napenda sana. Somo la bioloji. Somo la ngupendwa tangia nikiwa niko shule. Tangia nilivyokuwa shule ya msingi. Mpaka nilivyoenda sekondari. Paka nilivyoenda advance. Somo ambayo nilikuwa nikilipenda sana somo la bioloji.